Kumbukumbu gani nzuri unayo kutoka utotoni? Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni labda ni ile wakati ambaya nilijifunza kuendesha baiskeli. Ila wakati ambaye nilijifunza kuendesha baiskeli bila usaidizi wa mtu ama bila mtu kunishikilia au kunielekeza. Ndiyo, hiyo ni kumbukumbu nzuri utotoni mwangu.

Tunda lako la kupendezwa nilipi, minapenda matunda mengi mengi sana, lakini labda ninapenda avocado kwa kuwa, avocado waezaweka kwa chakula chochote, waeza lieka kwa mboga, waeza lieka kwa ugali, waeza kunyia nalo chai, so mimi napenda avocado.

Unapenda kununua vitu wapi? Mara mingi mi napenda kununua vitu kwenye duka au pale kwenye store mwenyewe sipendi kununua vitu mtandaoni. Unapenda kuenda kwenye duka, mimi mwenyewe nieze kuchagua kitu ambacho kinanifurahisha ama kinanipendeza. Na hata hivyo mtandaoni, pale ukinunua kitu mtandaoni, kuna bei ya juu yanatokea. So mimi ni mtu ambaye napenda kuendea vitu mimi mwenye ili nieze kuchagua kinachonifurahisha kwa bei nafuu.

Kipindi gani cha televiseni unachokipenda anapenda hichi kipi hilo kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa Originals ilikuwa ya zile vitu tunazo zita Vampire Nikipindi ambacho kilinipendeza na nikipindi ambacho nakipenda zaidi zaidi.

Chakula gani unachokipenda kula jioni? Mi sina chakula ambacho nakipenda, ati nasema hii ni ya kukula jioni pekee yake Mi hukula chakula chochote ambacho ntalala nikiwa nimesikia nimeshiba na nimetosheka chakula ambacho sitaamka usiku nikiwa na njaa ama chakula ambacho njaa itaniamsha usiku.

Je, unagawanya taka zako? Ndiyo kugawanya taka ni lazima na ni jambo ambalo lina usaidizi ama lina umuhimu mkubwa mkubwa sana kwa kuwa kuna taka ambazo zinaweza tumika mara kadhaa, kuna taka ambazo zinafaa kutupwa ama kuchomwa wakati ambapo zinakuwa taka, kuna taka ambazo zinafaa kuzikwa ili kuhifadhi mazingira. Sasa ndio mimi hugawanya taka zangu.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi? Ningependa kujua kuchora, ningependa kujua kupaka rangi. Kwa sasa sijui lolote, sa siwezi kuwa napendelea kitu ambacho sijui, lakini ningependa kujua kuchora, na pia ningependa kujua kupaka rangi.

Kinywaji gani chabaridi unachopenda? Minapenda kinywaji chochote chabaridi ambacho kina latha chakupendeza na ambacho kina manufaa mwilini. Labda kama ni vitamini, labda kama ni ninini ili iwena manufaa kwa mwili. Isikuwe tu ni kama maji ama kitubure wakunywa.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Mara mingi mchana nakula chakula kiepesi. Chakula tu cha kuniweza kunistahimili nikingoja jioni Mara mingi mimi hukula chakula kizito asubuhi Chakula cha mchana kinafaa kuwa nyepesi kwa kuwa shughuli ni nyingi, kazi ni nyingi.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kubadilisha maisha yangu na maisha ya wale watu ambao wananizunguka, iwapo ni familia, iwapo ni marafiki wa karibu Ndoto yangu ni kuwapa motisha, kuwapa moyo na kuonyesha kuwa kitu hiki kinaweza fanyika, pia we waweza faulu kwakuwa naamini, mimi niko katika safari ya kufaulu ni mda tu sijui ni lini but Mimi najuwa I'm in a journey to succeed.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wakiragbi wakimarekani Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wakiragbi unayoipenda Mimi napenda timu ya ragbi ya shujaa Shujaa ni timu ya Kenya, mimi sijui timu ya marekani yoyote ya ragbi Mimi ni mtu ambaye ninafuatilia vitu ambavyo vya nihusu ama vitu ambavyo naeza relate Labda unaweza kueleza ni kwanini unayipenda timu hii Kituwa kwanza ni timu la taifa langu. Jee, unakumbuka mchezo mkuu wa timu hii jana nikuwa na cheza semifinal mbao ilifanyika mwaka wa 2025 kati ya Kenya na Uspei na ma Spanyola na nilipendekeza Ungependa kueleza ni mchezaji gani nampenda zaidi Mchezaji ambaye namfahamu zaidi ambaye aliwahi chezea shujaa Labda ni Collins Injera Unahisi nini wakati timu yako inapocheza na hisi vizuri napenda kuisupporti timu yangu.

Unapofuraha kuwa nyumbani unafanya nini? Mara mingi ninapokuwa nyumbani na nina furaha labda nawatch filamu ama labda nina wapendwa yaani familia na marafiki wa karibu Wakati huo ndafurai kwa kuwa ni kitu ambacho kinanifurahisha moyoni kuwa karibu na wapendwa ama kuwatch filamu, ama kutembea pale nyumbani ama kukimbia kidogo pale.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Unaweza kushiriki ni majira gani unayopenda zaidi. Mimi napenda majira ambayo yana mchanganyiko, mvua, na jua. Labda ni kiangazi, Masika, uvuli. Napenda mchanganyiko wa kiangazi na mvua kiasi. Jee, unakumbuka kitu gani kilichoweza kufanya upende majira haya. Napenda majira hayo mbili yakichanganyika kwa sababu yanakuja na hisia, yanakuja na mwelekezo tofauti na pia waweza pata motisha, waweza pata ile hisia ya kufanya kitu kulingana na kulingana na majira hayo Nishuguli gani unaweza penda kufanya majira hayo wakati mwingi kukinyesha ningependa kukaa kwa nyumba ni kiwatch filamu Unahisi vipi kuhusu hali ya hewa wakati huu? Nahisi ya kuwa yatakuwa bora yatajipa manze.

Jee, unapenda kupiga chombo cha muziki Kwa sasa sijui kupiga chombo chochote cha muziki Lakini ningependa kujifunza kupiga dramu ama kugonga dramu ni kitu ambacho naona kuwa yanaeza nipendekeza ama naeza pendelea kufanya Yani naeza enjoy kukifanya.

Unafanya nini wakati wa msongo wa kazi? Wakati wa msongo wa kazi unajipanga kitaratibu ama kiutaratibu. Unaweza kuangazia ni muda gani unahitaji kufanya jambo fulani, ni muda gani huhitaji kufanya jambo ile. Na kuweka ule muda na kujaribu kuifwatilia. Kwa kuwa unapofwatilia muda wako vizuri jinsi unavyopanga ama jinsi ulivyopangilia. Basi yataweza kutokea vizuri ama vile inafaa.

Unaenda maktabani mara ngapi, mara sufuri kwa sufuri. Siku hizi maktabani ya napatikana kwa teknolojia, ya napatikana kwenye simu, kwenye tarakilishi. Mtu hahitaji kwenda kwenye maktaba ile ya kitambo au penye kuna vitabu zile. Zenye, waweza pata kitabu chochote ambacho kimewahi andikwa kwenye mtandao.

Je unatumia video kwa mawasiliano ndiyo mara kadhaa mara moja hapa na pale mimi hujipata natumia video kwa mawasiliano Kwa kuwa ni njia nzuri ya kufanya mawasiliano iwapo wataka kuona nyuso ya ule jamaa ama ule mtu unaongea naye Ama wataka kuona ako upande gani ama ako wapi ama iwapo ni mawasiliano ya kikazi ama kiofisini pale ambapo mwafanya mkutano kwenye mtandao Basi video ndo itakuwa njia nzuri ya mawasiliano katika wakati huo.

Je unapenda maua la hasha si hivyo manze mimi ni mwanaume mwanaume unapenda pesa ama si maua bana mimi sipendi maua lakini naeza nunulia mtu ambaye napenda naeza pea mtu kama zawadi lakini mimi binafsi sieizi sema napendelea maua sieizi taka ata mtu aninunulie ama anipe zawadi la maua.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Nikiwa mtoto nilipenda kufanya mambo mengi, mi ni mtu ambaye nimejaribu jaribu vitu kadhaa, mi ni mtu ambaye michezo mingi nilifanya, ni mtu ambaye nilijaribu michezo mingi na nikaeza kuenjoy michezo mingi, ndio siwezi jua hata ni gani napenda kuliko kingine.

Jee umewahi kufanya yoga kwa sasa sijawahi kuwa na uwezo wa kufanya yoga Lakini ile siku ambae nitapata uwezo ama ile siku nitapata muda na itakuwa na wakati wa kuifanya Basi mimi ndakifanya kwa kuwa ni kitu ambacho Mi napenda kufanya shugli za kimwili, shugli za ambazo zafanya mtu atulize mwili na pia yajenga mwili ama yana manufa kwa mwili.

Je, unapenda kula chakula kitamu. Ndio, nani hapendi chakula kitamu? Hakuna mtu anapenda chakula kali. Chakula inafaa ikue ni chakula ambacho unafurahia ama una ile hamu ya kuikula. But lazima kiwe kitamu, ikiwa kikali hutakuwa na ile hamu, hutakuwa na ile tamaa ya kuikula.

Mchezo gani ungependa kujaribu, ningependa kujaribu mchezo wa rugby, lakini si ngependa kukicheza, kwa muda sana, kwa kuwa mi pia iyogopa. Weza vunjika kirahisi sana, ukicheza mchezo huo, ni meoana watu wakienda wanjani kucheza rugby na hawakuwai tembea baada kutoka uwanja huo. Ni jambo la kusikitisha sana sana sana.

Niambie kuhusu mchezo wako unaoupenda katika olimpiki, mimi napenda mchezo wa riadha ama ili kushindana mbio kwa migu. Inchi yangu ina umaarufu wa riadha na olimpiki ya kushindana mbio. Labdo unaweza kueleza ni kwa nini unapenda mchezo huu. Iko kwa damu ya ki Kenya, je unakumbuka mchezo wa olimpiki uliofurahia kutazama. Kila olimpiki borake inawa Kenya na inariadha ni olimpiki ambalo linafurahisha Ungependa kueleza ni mchezaji mgani olimpiki unayempenda Napenda David Rudisha, napenda Faith Kipiegon na wengine manze Unahisi nini wakati wa mchezo olimpiki furaha.